Mimi nampenda mwandishi kwa jina la John Kriomiti, pia nampenda mwandishi mwingine ambaye amejenga dunia juzi juzi kwa jina la Ngungi wa Thiongo, Ken Walibora pia ni mwandishi mzuri na pia mwandishi mwingine anaitwa mwalimu Wala bin Wala pia ni mwandishi mzuri.